Mimi hupenda kuskiza mziki wa rumba. Napenda rumba sana kwa maana rumba imetulia. Na mwendo ni wa polepole tu ukitulia na hutuliza akili. Kwa maana mziki ni dawa na unapendeza sana. Napenda mziki wa rumba.

Mazoezi nayafanya mara moja kwa siku. Kama nikona wakati mwafaka huwa nafanya mara mbili kwa siku. Kama sina wakati hua nafanya mara moja kwa siku. Wakati wa jioni sana sana. Wakati wa asubuhi si sana.

Ninapotoka kazini huwa nakuwa nimechoka sana wiki mzima mi huwa kazini na ninapenda sana kutulia. Nikitaka kutulia mi hutumia mazoezi. Kama njia ya kutuliza akili, ni ndiyo natumia mazoezi. Na kwa kutumia mazoezi, mi huenda kwenye gym nainua chuma ili kutuliza akili. Na huwa nachukua muda labda risali moja au risali moja unusu. Na huwa najihisi vizuri sana baada ya kufanya mazoezi.

Nina mahusiano ya ukaribu, ya heshima na ya adabu. Kwa wazee wangu kwa maana hao ndiyo wanao nipa mwelekeo na mawaitha ya kwendelea katika hii maisha kwa maana wameshi miaka mingi wanaijua. Na kunielekeza vizuri na vifaao mi naishi na wazee wangu kwa undugu na uzuri.

Najenga mahusiano kwa kukaa bila vurugu. Kwa kuwasiliana nao vizuri na kufanya kazi yangu inayonifaa na nisiingilie kazi za wenyewe na kuingilia mambo ya wenyewe kufanya kazi kwa ustarahabu na kwa upamoja na bila chuki na kukuwa na upendo. Muziki.

Mi napenda ugali. Mi nala ugali kushinda wali. Kwa maana ugali ni chakula kilicho na nguvu sana na kinaleta nguvu mwilini na huwa haileti njaa haraka. Ukila ugali unashiba kwa muda mrefu na ni tamu. Ukila kwanza kwa nyama. Nitamu sana.

Naoga mara mbili kwa siku, asubuhi ninapoamka. Naoga na pia nikitoka kazini na uchovu mwingi, jasho. Nikifika tu hivi kwa nyumba, nifanye mazoezi, naoga tena. Kwa hivo mi, huoga tu mara mbili kwa siku.